Malengo yangu kazini ni kuendelea kukuza ujuzi na maarifa yangu, kufanya kazi kwa ubora na ufanisi, na kutoa mchango chanya kwa timu au shirika. Pia nalenga kujenga sifa ya kuaminika, kuwajibika, na kuwa tayari kujifunza ili kufikia nafasi za juu zaidi. Kadri ninavyoendelea kukua kitaaluma.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni kufanya kazi na watu kutoka tamaduni na inchi tofauti katika mradi mmoja. Nilijifunza jinsi mitazamo tofauti inaweza kuleta mawazo mapya na suluhisho bunifu zaidi kuliko ninavyotarajia. Ilinifungua macho kuhusu umuhimu wa kusikiliza, kuheshimu maoni ya wengine na kubadilika kulingana na mazingira. Ilikuwa changamoto mwanzoni lakini mwishowe ilinifanya nichukue zaidi kitaaluma na kibinafsi.

Napenda mziki wenye ujumbe mzuri na unaoguza hisia. Na furahia kusikiliza mziki wa pole pole kama R&B na soul kwa sababu hunipa utulivu. Pamoja na mziki wakuinua moyo kama Afropop na Gospel, unaonipa nguvu na motisha. Pia napenda nyimbo zenye maneno, yenye maana na midundo inayofuatia hasa zile zinazochanganya na alama za asili na za kisasa. Mziki kwangu ni njia ya kupumzika, kujifunza na kuimarika zaidi.

Napendelea mfumo wa android kwa sababu unatoa uhuru mkubwa wa kubinafsisha simu kulingana na mtumiaji na kuna aina nyingi za simu zinazotumia kwa bei na viwango tofauti. Pia ninadhamini mfumo wa IOS, kwa sababu ya usalama wake, utulivu na pia vile unavyounganisha vizuri na vifaa vingine vya apple.

Kupunguza matumizi ya plastiki, ninatumia njia kadhaa, kubeba mifuko ya kitambaa au chupi wakati wa kufanya shopping badala ya kutumia plastiki. Kuepuka bidhaa zilizojaa plastiki zisohitajika. Kutumia chupa za maji na vikombe vinavyoweza kutumika tena. Kutengeneza au kuachilia upya plastiki zilizotumika badala ya kuzitupa tu hivyo hupunguza taka na kusaidia mazingira kuwa safi.

Napenda rangi za ukuta ambazo hutoa utulivu na agahewa ya amani. Kwa blu nyepesi au kijani nyepesi, rangi hizi husaidia kupumzika, kuzingatia kazi na kufanya chumba kiwe cha kupendeza na chenye mwanga wakutosha. Kwa nafasi ndogo rangi nyepesi huboresha mwanga na kufanya chumba kiwe kikubwa zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha malengo yangu na kitaaluma na binafsi kwa usawa, kuwa na maisha yenye maana na yenye furaha na kuwacha alama chanya kwa watu na jamii. Ningependa pia kuendelea, kujifunza, kusafiri na kugundua tamaduni na uzoefu mpya. Huku nikisaidia wengine kufanikisha ndoto zao pia.